Kwa siku ya kawaida, ninatumia muda fulani mtandaoni kulingana na majukumu, mahitaji na malengo niliyo nayo siku hiyo. Mtandao umekua sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku. Hivyo si rahisi kutenganisha kabisa na ratiba yangu. Hata hivyo, hujitahidi kutumia mtandao kwa njia yenye manufaa zaidi badala ya kutumia ovyo bila mpangilio. Kwa jumla, ninaweza kusema kwamba, hutumia kati ya saa nne hadi saba mtandaoni. Muda huu hugawanyika katika matumizi mbali mbali kama kazi, masomo, mawasiliano, burudani, kujielimisha asubuhi, matumizi yangu ya mtandao huwa kidogo na yenye malengo maalumu. Mara nyingi hutumia muda huu kuangalia taarifa muhimu kama barua pepe, ujumbe wa kikazi au habari fupi za siku hii hunisaidia kuwa na mwelekezo wa siku nzima na kujua mambo muhimu yanayo hitaji umakini wangu mapema. Katika sehemu ya mchana, matumizi ya mtandao huongezeka hasa ikiwa na majukumu yanayo hitaji teknolojia mfano, kama ninafanya kazi au kujifunza kutumia mtandao kutafuta taarifa, kusoma makala, kuangalia video za kielimu au kushiriki katika majadiliano ya mtandaoni. Katika hali hii, mtandao hunisaidia sana kuongeza maarifa, kuboresha ujuzi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila mtandao, baadhi ya kazi hizi zingekua ngumu au zingechukua muda mrefu zaidi. Jioni, matumizi yangu ya mtandao huwa ya mchanganyiko wa kazi nyepesi na burudani baada ya siku ndefu ya majukumu, hutumia mtandao kupumzika kwa kutazama video, kusikiliza muziki, au kuangalia vipindi ninavyo vipenda. Pia hutumia muda huu kuwasiliana na marafiki au familia kupitia mitandao ya kijami au programu za mawasiliano. Mawasiliano haya hunisaidia kudumisha mahusiano, kujisikia kuwa karibu na watu ninao wajali. Hata kama hata kama tuko mbali kimazingira. Hata hivyo, ninatambua kuwa kutumia muda mwingi sana. Mtandaoni kunaweza kuwa na athari hasa kwa mfano. Kukaa mtandaoni kwa muda mrefu, kunaweza kusababisha uchovu wa macho, kupunguza muda wa kufanya shughuli za kimwili, au hata kuathiri usingizi. Ndio maana hujitahidi kuwa na nidhamu katika matumizi ya mtandao. Huwa na mipaka binafsi kama kupunguza matumizi ya simu kabla ya kulala, au kuepuka kutumia mtandao bila sababu malumu. Pia hujitahidi kuhakikisha kwamba muda ninao tumia mtandaoni una tija badala ya kutumia saa nyingi kuperuzi mitandao ya kijamii bila lengo, hujaribu kuchagua maudhui yanayo ni ongezea dhamani. Hii inaweza kuwa kujifunza jambo jipya, kusoma habari zenye manufaa au kufuatilia mada zinazo husiana na maendeleo binafsi. Kwa kufanya hivyo, nahisi muda wangu mtandaoni haupotei bure, bali unachangia katika ukuwaji wangu wa kiakili na kitaaluma. Vile vile, hutenga muda wa kupumzika bila mtandao kabisa kuna nyakati huamua kuweka simu pembeni na kujikita katika shughuli nyingine kama kusoma kitabu cha karatasi, kutembea, kuzungumza ana kwa ana na mtu au kufanya mazoezi muda huu hunisaidia kuwazilisha maisha yangu na kunikumbisha kuwa dunia haina mtandao. Haina kuwa dunia haipo mtandaoni pekee kupata uwiano huu hunifanya nijisikie mtulivu zaidi na mwenye uthibiti wa muda wangu. Kwa upande mwingine, mtandao pia hunisaidia sana katika kunifunza kuhusu dunia kwa ujumla. Kupitia mtandao nimeweza kupata taarifa kuhusu tamaduni tofauti, mitazamo mbali mbali na furusa ambazo nisingeweza kuzipata kirahisi. Hii imenipanua mawazo na kunifanya niwe mtu mwenye uelewa mpana zaidi. Kwa hivyo siwezi kusema kwamba kutumia muda mtandaoni ni jambo baya kabisa tatizo hutokea pale tu maamuzi yanapo kosa mipaka na mwelekeo. Kwa kumalizia.